Kumbukumbu mzuri za shule ni nazo kumbuka ni kucheza na marafiki wakati wa mapumziko na kushiriki mashindane wa darasani. Pia nakumbuka walimu walio tutia moyo na kutufundisha kwa upendo. Vipindi vya michezo, shereza shule na safari za darasani vilileta fura nyingi. Zilikua siku zilizoja ucheshi, urafiki na uzoefu wa kujifunza.

Ninaboresha michakatu wa kazi kwa kupanga kazi mapema na kueka vipaumbele. Pia hutumia zana rahisi kama orodha ya machukumu kusaidia kufuatilia maendeleo. Napenda kujifunza njia mpya au kutumia teknolojia inayorahisisha kazi. Kushauriana na wanzangu hunisaidia kupata mawazo bora. Hatua hizi zote huongezo ufanisi.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga siku yangu kila asubuhi kabla ya kuanza kazi au shuguli nyingine. Napenda kutumia daika chache kutengeneza orotha ya mambo ya kufanya, kueka vipaumbele na kugawa muda wa kila jukumu. Zoezi hili limeniwezesha kuwa na utulivu zaidi, kuepuka msongomano wa kazi na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia, unisaidia kujua ni sehemu gani nahitaji kuongeza bidii au kubadilisha mbinu. Kadri ninavyoendelea kulifanya kila siku ndivyo ninavyoona mabadiliko mazuri katika mpangilio wa maisha yangu.

Ninazaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kwanza, ninashiriki katika shughuli za usafi wa mazingira kama kupanda miti na kusafisha maeneo ya huma hili jamii hiwe safi na yenye afya. Pili, ninawazaidia watu wanaohitaji mzaada kwa mfano wazee na watoto yatima na kuapatia maitaji ya kimsingi au muda wa kuwaudumia. Pia, ninahamasisha wenzangu kushiriki katika shughuli za kijamii na kuishi kwa amani. Kwa mfano, mambo haya ninachangia kufanya jamii yangu kuwa mahali bora zaidi.

Mimi binafsi sijawai kufanya yoga. Lakini najua kuwa, ni aina ya mazoezi ambayo husaidia kuongeza uimara wa mwili, kuboresha pumzi na kupunguza msongo wa mawazo. Watu wengi hufanya yoga ili kubaki na afya nzuri na kuimarisha utulivu wa akili. Ingawa sijawaikujaribu, ninaona ni zoezi ambalo lina manufaa mengi na ninaweza kulijaribu siku zijazo.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Kwangu vipuli ni sehemu ndogo, lakini muimu ya muonekano ambayo inaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyoonekana na kujisikia. Mara nyingi, uchagua vipuli vinavyofaana na vazi nililovaa au tukio ninalohuthuria. Kwa siku, kuna siku napendelea vipuli vidogo na rahisi kwa hajli ya kazi au shughli za kawaida na siku nyingine napenda kuvaa vipuli vikubwa. Na vya kuvutia ninapotaka kuonekana tofauti hau kusherekea jambo fulani.

Mahali pakihistoria ningependa kutembelea ni misri, hasa, piramidi, zangiza. Kila mara nikisikia kuhusu historia misri ya kale, huwa nashangazwa na uwezo wa watu wa wakati huo kujenga majengo makubwa na mazito bila teknolojia tulio nayo leo. Ningependa kusimama karibu na piramidi na kuhisi uzito wa historia yao, kuona jinsi mawe yalivyo pangwa kwa ustadi na kufahamu zaidi kuhusu maisha ya farao na tamaduni zao.